Naam, mimi huwa nasoma gazeti, haswa gazeti la taifa leo maanake. Gazeti huwa inanipa, inanisaidia kujua vitu ambavyo vinaendelea katika nchi yetu na haswa hunisaidia kuimarika katika kuongea Kiswahili na pia hunipa maarifa mingi sana na kupata pia kazi huwa inatangazwa kwenye gazeti mara mingi.

Maramingi mimi hutumia kompyuta katika masoma yangu ambapo huwa nazile matini ambazo nasoma kwenye kompyuta na pia kucheza michezo ya kujiburudisha na wenzangu na wakati mwingine mihutu mimi hutumia kompyuta kupea na habari na ujumbe.